Ninapokutana na tatizo kazini huanza na kulielewa kwa kina kwa kukusanya taarifa zote muhimu na kubaini chanzo chake halisi. Hii hunisaidia kuepuka kutatua dalili badala ya tatizo lenyewe. Kisha na chambua mbinu mbalimbali za kulitatua, nikizingatia muda uliopo, rasilimali zinazo patikana na adhari za kila chaguo. Pia na shirikiana na wenzangu au wasimamizi inapo hitajika ili kupata mitazamo tofauti na suluhisho bora zaidi. Baada ya hapo natekeleza suluhisho lililo kubaliwa kwa umakini na uwajibikaji. Mwishoni na tathmini matokeo kujifunza kutokana na uzoefu huo na kuweka mikakati ya kuzuia tatizo kama hilo lisijirudie siku zijazo.

Mwezi ninaoupenda zaidi katika mwaka ni januari kwa sababu ni mwanzo wa mwaka na huleta nafasi ya kuanza upya. Ni mwezi wa matumaini mapya, mipango wa mipya na fursa za kujipanga upya katika maisha. Pia januari ni mwezi wangu wa kuzaliwa. Jambo linaloufanya uwe wakipekee sana kwangu. Hii inamaanisha si tu kwamba ninaanza mwaka kwa moyo safi mbali pia ninaadhimisha maisha yangu na kushukuru kwa yote niliopitia. Kwa upande mwingine, mwezi huu hunipa motisha ya kuweka malengo mapya, kujitahidi zaidi na kuhakikisha mwaka mzima unakuwa mzuri na wenye mafanikio. Kwa hivyo januari si tu mwezi wa kalenda mbali ni mwezi wa kuamka kwa ari kuanza upya na kusherehekea maisha yangu kwa njia ya kipekee.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya kiangazi. Ninapenda majira haya kwa sababu huwa na jua kali. Siku huwa ndefu na hali ya hewa ni ya kufurahisha. Ninakumbuka kuwa kipindi cha kiangazi huwa na shughuli nyingi za nje. Kama vile kuenda picnic michezo ya nje na shughuli za kistarehe na marafiki au familia. Shughuli ninazopenda kufanya majira haya ni kutembea, kuendesha baiskeli, kuzunguka miji au vijiji na pia kufanya kazi za ubunifu kama graphic design ukiwa na jua. Hali ya hewa wakati wa majira ya kiangazi hunifanya nijisikie shujaa na mwenye nguvu. Kwa sababu mwili unapata vitamin D kutoka jua na akili inafurahia mwanga wa asili kwa ujumla kiangazi ni majira ambayo hunifanya nijisikie furaha, uhuru na ari ya kufanya mambo mapya.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ya lavender. Ni harufu ya maua yenye upekee, tulivu na yenye kupunguza msongo wa mawazo. Mara nyingi nainukia kwenye manukato au mafuta ya lavendar. Lakini pia wakati mwingine kutoka kwa maua halisi. Najikuta nikihisi harufu hii hasa katika asubuhi au wakati wa kupumzika nyumbani. Hasa nilipo jihusisha na kusoma au kufanya kazi ya ubunifu. Harufu ya lavender inanikumbusha amani na utulivu wa nyumbani nilipokuwa mdogo. Mara nyingi ikihusiana na muda wa starehe na mazungumzo ya familia. Nikipata harufu hii najisikia tulivu, furaha kidogo na utulivu wa akili. Ikinishawishi kupumzika na kuwa na fikra chanya.

Kwanza, mimi hupanga vipaumbele vya siku. Ninaangalia majukumu yanayohitaji kutiliwa mkazo zaidi na kupanga ratiba ya namna ya kuyakamilisha. Baada ya hapo hupima kama nina rasilimali zote muhimu nyaraka kompyuta au vifaa vingine ili nianze kazi bila usumbufu. Kisha, mimi huanza kwa kutekeleza kazi moja baada ya nyingine. Nikihakikisha kila hatua inafanyika kwa makini na kwa ufanisi. Mara nyingi pia napanga muda wa mapumziko madogo. Ili kubaki makini na kuepuka uchovu ninapofanya kazi.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohusisha kutatua matatizo na kuleta matokeo chanya. Hii inaweza kuwa kubuni mfumo wa kompyuta, kufanya uchambuzi wa data au kubuni michoro. Inapofanya kazi ambayo inasaidia wengine au ina matokeo yanayo onekana nahisi kuridhika na umuhimu wa kazi yangu. Kazi hii pia inanikumbusha thamani ya umakini, ubunifu na kujituma. Jambo linaloongeza motisha yangu kila siku.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kunatoa fursa ya kubadilisha mawazo, kushirikiana katika kutatua changamoto na kujifunza kutoka kwa mitazamo tofauti. Kila mshiriki huleta ujuzi na talanta yake, jambo linaloongeza ubora wa matokeo ya kazi na ufanisi wa timu. Pia, kufanya kazi kwa pamoja, kunachangia muhimu wa mawasiliano, ushirikiano na motisha ya kila mmoja. Jambo linalofanya kazi kuwa ya furaha zaidi. Hata hivyo, pia naweza kufanya kazi peke yangu, pale inapohitajika. Hasa kwa kazi zinazohitaji umakini mkubwa, ubunifu wa kina, au muda wa kujitolea bila usumbufu. Njia hii pia inaniwezesha kuzingatia kila hatua kwa makini na kuhakikisha matokeo ni ya ubora wa juu.

Napenda kufanya shughuli zinazotuleta pamoja kama familia mara nyingi tunapenda kukaa na kuzungumza kushirikiana chakula na kucheka pamoja baada ya siku ndefu. Pia napenda kushiriki kazi ndogo ndogo za nyumbani. Jambo linaloimarisha mshikamano na ushirikiano. Wakati mwingine, tunapenda kutembeleana au kuhudhria hafla za kifamilia ambazo hunikumbusha umuhimu wa umoja na msaada wa kila mmoja kutumia muda na familia hunipa furaha, amani ya moyo na nguvu za kuendelea na majukumu ya kila siku.

Ningependa kuwafuga mbwa. Mbwa huyu angekua na manyoya laini, macho makubwa yenye hisia na uso wa kirafiki. Tabia zake zingekuwa za uaminifu, furaha na shauku ya kucheza. Mara nyingine angeweza kufanya mambo ya kuchekesha kama kurukaruka kwa furaha au kuonyesha hisia zake kwa njia za kipekee. Napenda wanyama wa kufuga kwa sababu wanaleta furaha urafiki na mshikamano wa familia. Pia hufanya nyumba kuwa ya joto na yenye mazingira mazuri huku wakitufundisha pia ustahimilivu na huruma.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, kwa sababu ni rahisi na inaokoa mda. Inaniruhusu kulinganisha bei na bidhaa tofauti bila kuhama mahali nilipo. Pia, kupata bidhaa mbali mbali ambazo wakati mwingine hazipatikani kirahisi kwenye maduka ya kawaida. Hata hivyo, huwa makini kuchagua wauzaji wanaoaminika na kusoma maoni ya wateja ili kuhakikisha ubora na usalama wa bidhaa ninazo zinunuwa.

Ninashugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba na kuweka vipaumbele vya kazi. Kuanzia kwa kubaini kazi muhimu zaidi za siku na kuzigawia kulingana na muda uliopo. Pia huhitaji kuanza kazi mapema, kuepuka usumbufu usio wa lazima na kufuata ratiba niliyopanga. Hii hunisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati, kupunguza msongamano wa kazi na kudumisha ufanisi na nidhamu kazini.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu unisaidia kukuza uwezo wa kufikiria kwa kina, kutumia mantiki na kutatua matatizo kwa mpangilio mzuri. Kupitia hesabu nimejifunza kuwa mvumilivu makini na kutokata tamaa kirahisi hadi nipate jibu sa hihi. Hesabu pia unisaidia kuelewa uhusiano kati ya vitu tofauti, kutambua mifumo na kufanya maamuzi yenyemisingi thabiti. Maarifa haya ya mekuwa muhimu sana katika masomo yangu, kazi na hata katika maisha ya kila siku. Kwa sababu hunifanya niwe mwenye kupanga vizuri, kufikiria kwa makini na kujiamini ni napokabiliana na changamoto.

Uzoefu wa kushangaza zaidi niliyowahi kupata ni wakati nilipokuwa nikifanya kazi ya kujitolea. Nilipata fursa ya kutembelea sehemu tofauti, kukutana na watu wapya, na kushiriki katika kazi ambazo hazikuwa za kawaida kwangu. Kilichonishangaza zaidi ni kuona jinsi watu walivyoshirikiana, wakiwa wema na wakarimu, licha ya changamoto walizokabiliana nazo. Uzoefu huu ulikuwa wa kipekee kwa sababu ulinifundisha kushirikiana, kuvumilia changamoto na kuthamini kila fursa ya kujifunza. Kwa kweli, ilikuwa ni changamoto na furaha kwa wakati mmoja na ilinifanya nijue kwamba kila uzoefu una funzo lake muhimu.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaochanganya ushirikiano, nguvu, ustadi wa mikakati na mshindano wenye afya. Kucheza mpira wa migu kinanifanya kubaki na afya njema, kuongeza stamina na kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo ni njia mzuri ya kujenga urafiki na kushirikiana na wenzangu. Kwani kila mchezo, unaitaji timu kushirikiana kwa karibu ili kufanikisha malengo. Pia, hunifundisha ubunifu, subira na jinsi ya kushugulikia changamoto pindi mambo hayaendi kama nilivyotarajia. Kwa ujumla, mpira wa miguu ni changamoto, burudani na funzo kwa wakati mmoja. Jambo linalilifanya niwe na furaha kila nikicheza.

Napenda keki ya chokoleti kwa sababu ina ladha tamu, unyevu-nyevu na inafaa kwa kila hafla. Keki ya chokoleti hunifanya nijisikie furaha na kuridhika. Hasa ninapoiweka kinywani au kushiriki na familia na marafiki. Zaidi ya hayo ni keki inayofaa kwa hafla za sherehe siku ya kuzaliwa au sherehe za kifamilia. Na mara nyingi, hunikumbusha kumbukumbu nzuri za furaha na kushirikiana na wapendwa wangu.

Napendelea mfumo wa Android kwa sababu ni rahisi kutumia, unauwezo mkubwa kubadilisha vipengele na unatoa chaguo nyingi za programu na huduma. Mfumo huu huniruhusu kusimamia data, kufikia programu mbalimbali kwa urahisi na kubadilisha mpangiliwa wa simu kulingana na mahitaji yangu. Pia, hunifanya niwe na uhuru zaidi katika kutumia simu kwa kazi, masomo au burudani. Jambo linalonifanya ni jisikie huru na kujiamini.

Ninachukua hatua mbalimbali kulinda mazingira, kama kutupa taka sehemu sahihi, kupunguza matumizi ya plastiki, na kutumia rasilimali kwa uangalifu. Pia napenda kushiriki au kuhamasisha upandaji wa miti, kuokoa maji na umeme, na kuwahimiza wengine kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira. Kwa kufanya hivyo, nachangia katika kulinda afya ya jamii na vizazi vijavyo.

Ninajitahidi kudumisha afya nzuri kwa kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kama kutembea ama kucheza michezo. Pia nakula chakula chenye lishe bora na kunywa maji ya kutosha na kuhakikisha napata mapumziko na usingizi wa kutosha. Zaidi ya hayo hujitahidi kupunguza msongo wa mawazo na kufanya shughuli zinazonifanya nijisikie vizuri, jambo linalosaidia afya ya mwili na akili.

Napendelea mazingira ya kazi yenye amani, ushirikiano na heshima ambapo kila mtu anathaminiwa na anahimizwa kushiriki mawazo yake bila hofu. Napenda mazingira ambayo yana mawasiliano wazi, uongozi mzuri na ushirikiano wa timu kwani haya hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kufikia malengo kwa pamoje. Pia napendelea mazingira yaliyo na mpangilio mzuri yanayotoa fursa ya kujifunza na kukuza ujuzi pamoja na kutambua na kutathmini mchango wa kila mfanyikazi. Mazingira kama haya hunipa motisha, kujiamini na hamasa ya kutoa uwezo wangu wote kazini.

Ndiyo, nimewahi kulima. Nimekua ni kishiriki katika shughuli za kilimo kama kupanda mazao, kuyatunza na kuvuna. Jambo lililonisaidia kuelewa umuhimu wa kilimo katika maisha ya kila siku. Uzoefu huu ulinifundisha uvumilivu, bidii na kuthamini kazi ya mikono. Pamoja na kuelewa michango ya kilimo katika chakula na uchumi.

Napendelea kusafiri kutumia GPS kwa sababu ni rahisi, ya haraka na usaidia kuepuka kupotea. GPS hunionyesha njia bora, hali ya barabara na wakati wa kufika, jambo linalonisaidia kuokoa muda na kupanga safari vizuri. Hata hivyo, pia naweza kutumia ramani pale inapoitajika, hasa kujifunza maeneo au kuelewa mwelekeo kwa ujumla.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na imekua uzoevu mzuri kwangu. Yoga unisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kutuliza akili na kuthibiti pumzi. Jambo linalonifanya nijisikie mtulivu na mwenye umakini zaidi. Pia, usaidia kuongeza unyumbufu wa mwili, kuboresha mkao na kuimarisha afya kwa ujumla. Baada ya kufanya yoga, maranyingi hujihisi mwenye nguvu, mwenye amani ya ndani na tayari kukabiliana na shughuli za siku.

Ninapanga kazi zangu kwa kuweka malengo wazi na kupanga vipaumbele kulingana na umuhimu na muda uliopo. Huanzia kwa kuandika au kuorodhesha majukumu ninayopaswa kufanya kisha nayapanga kwa ratiba ili kuhakikisha kila kazi inapewa muda wake. Pia, hujitathmini mara kwa mara ili kuona maendeleo, kufanya marakebisho inapohitajika na kwa kuhakikisha kazi zote zinakamilika kwa ufanisi na kwa wakati.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu maramoja kwa siku, hasa jioni au usiku baada kumaliza shughuli za siku. Hata hivyo, siku ambazo nakitumia zaidi kwa kazi au mtandao, wakati mwingine naweza kuchaji mara mbili ili kuhakikisha hakikosi umeme.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na pia mto na ilikuwa ni uzoefu mzuri sana. Nilifurahia mandhari ya kufutia, sauti ya maji na upepo mwanana unaopatikana katika maeneo hayo. Kutembelea ziwa au mto hunipanafasi ya kupumzika, kutuliza akili na kutafakari. Huko ni kithamini uzuri wa mazingira ya asili. Pia hunikumbusha umuhimu wa kulinda vianzo vya maji. Kwa kuwa ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu, wanyama na mimea.

Napenda kuwa mahali penye utulivu, usafi na mazingira ya kuvutia, ambapo ninaweza kujisikia huru na salama. Napendelea maeneo yalio na hewa usafi, mpangilio mzuri na watu wenye heshima, kwa sababu hunisaidia kumzika kufikiria kwa utulivu na kujisikia vizuri.